Jee unapenda kuandika kwa mkono au kwa komputa. Katika zama hizi za teknolojia ningesema kuwa mambo ya melaisishwa sana. Kuna vitu vingi teknolojia imekua. Sio kama zamani hakukua na komputa, simu za mkononi hizi, tablet, sahizi teknolojia imekua. Kwa hivyo ukiniuliza jee napenda kuandika kwa mkono au kompyuta nitakujibu. Kwa sana napendelea kuandika kwenye kompyuta. Kwa sababu kuandika kwa mkono inachukua muda mrefu na pia sina hayo mazoa ya kuandika muda mrefu ya kuandika mara nyingi kwa kutumia mkono. Mara nyingi naandika kwenye kompyuta au kwenye smartphone yangu. Teknolojia imekua sana ndo maana imelaisisha mambo, imelaisisha kazi. Kuandika kumekua ni rahisi sio kama zamani. Lazima utumie mkono wako kuandika saizi. Tunatumia, tunandika vitu kwenye smartphone, kwenye notepad au kwenye kompyuta. Kwa hivyo, kwa swali laje unapenda kuandika kwa mkono au kompyuta. Ningejibu, mimi napenda kuandika kwenye kompyuta na si kuandika kwa kutumia mkono. Kwasababu teknolojia imekua na ime raisisha kuandika kwenye kompyuta.

Unatazama video wapi mtandaoni mtandaoni ni semu mzuri ya kupata taarifa mpya na matukio ya noendelea duniani koto. Natazama wapi video mtandaoni mtandaoni natazama video kwenye mitandao mbali mbali ya kijamii hila sana sana napendelea kutazama video katika mitandao ifuatayo mitandao kama YouTube au TikTok na Facebook. Hii ndo mitandao nayo pendelea kutazama video mitandaoni. Mitando hii inakwezesha kuona video mbalimbali na zakusu maswala mbalimbali au habali mbalimbali zinazoendelea duniani. Video mtandao umelaisisha sana na umelaisisha kupata tarifa mpya na kutazama video sasa mtandao wa youtube, tiktok na facebook. Ndo mitandao maanyingi ni na yutumia kutazama video. Mitandao ni kuna vitu vingi. Video ni moja wapu wa vitu na vopendelea kuangalia ni kingia. Mitandao ni asasa na tumia mtandao wa yutu kuangalia video mbali mbali. Mtandao ni.